Mara nyingi wikendi. Ninatumia kama muda wakupumua, wakujitunza na kuwa nautulivu wakili. Tofauti na siku za kawaida ambazo huwa na haraka nyingi na majukumu mengi. Wikendi kwangu si tu siku za kupumzika, bali ni fursa ya kujipanga, upya kifikra na kufanya mambo ambayo uongeza maana na ladha ya maisha. Kwa kabisa, wikendi unipa nafasi ya kupunguza mwendo wa maisha. Huwa napena kuamka bila presha ya haraka. Nikijipa muda wa kufikiria kupanga siku yangu taratibu na kufurahia kimya cha asubui. Wakati huu napenda kusoma, kuandika mawazo na au kutafakari kwa kina kuhusu mambo yaliyo nipitia, wiki nzima. Huu ni muda muhimu sana kwa sababu unisaidia kuelewa nachofanikiwa ninachokosea au ni nini naitaji kuboresha. Wikendi mara nyingi natumia kwa kujifunza na kushiriki maarifa. Kuna watu wengi. Huja na maswali marefu, hadithi zao au changamoto zao. Na mimi huwa tayari kuchukua muda wa kusikiliza na kujibu kwa urefu unaoitajika. Wikendi uniruhusu kuwa na uvumilivu zaidi. Kueleza kwa mifano mingi na kutoa majibu yenye kina kuliko siku za kawaida. Kwa njia hii wikendi inakua muda wa masaa wa mchango kwa wingine. Pia natumia wikendi kwa burudani nyepesi na yenye maana. Inaeza kuwa kwa kusoma hadithi, hasa za ajabu, au kutafakari tu maisha. Kusikiliza muziki laini kwenye nyumba na kuangalia maudhui, yanayo chochea fikra, kama makala za ilimu. Makala ya elimu, maojiano, au simulizi za maisha ya watu. Burudani ya aina hii, unisaidia kupumzika bila kuhisi nimepoteza muda. Wikendi ni wakati mzuri wakuangalia mambo ya ndani ya nafsi. Ni muda wakujiuliza maswali muhimu kama, naelekea wapi. Ninafurahia ninachonya au ninawezaaje kuwa bora zaidi kwa wengine. Ata kama maswali haya hayana majibu ya haraka yatafakari hunipa mwelekeo na kunipa amani ya moyo. Mwisho, mara nyingi wikendi uhishi, uhisha kwa kujianda kwa wiki mpya. Napenda kupanga vipao mbele, kufikiria kuhusu malengo, madogo ya kufanikisha, na kujipea moyo kuwa, wiki inayokuja inaweza kuwa bora. Hii, unifanyanianze wiki nikiwa na mtazamo, chanya, na akili iliyo tayari. Nikiweza kuangalia wiki inayofuata. Kwa jumla ninachofanya wikendi mara nyingi ni kupumzika kwa maana kujifunza kwa utulivu, kusaidia wengine kwa kina na kujipanga upya kifikra ni muda. Unaonipa mizani, kati ya juhudi na utulivu.

Unapoweka malengo ya kila mwezi kazini. Kuna huwaa nafanya hivyo kwa umakini mkubwa kwa sababu malengu. Hunipa mwelekeo, motisha na nidhamu ya kufanya kazi kwa ufanisi Sianzi tu kwa kuandika malenguy juu na jujuu. Na yate ngeneza hatua kwa hatua ili yawe alisi na naweza kufikiwa. Kwaanza kabisa huanza kwa kutathmini mwezi uliopita. Hujuliza maswali kama ilifanikiwa nini. Mambo gani nayo hayakuenda vizuri na ni changamoto zipi zilizojirudia. Hatua hii ni muhimu sana kwa sababu unisaidia kutojirudia makosa yale yale na pia kutathmini mafanikio yangu na hata kama yalikuwa madogo. Najifunza kutokana na uzoefu wa mwezi uliopita kabla sijaingia mwezi wa mbele. Bada hapo, huangalia majukumu yangu ya kazi kwa ujumla, hujuliza ni nini kinatarajiwa kutoka kwangu kazini. Majukumu kama vile, majukumu makuu miradi inayoendelea au malengo ya taasisi au ya kampuni. Hio hunisaidia kuhakikisha kuwa malengo yangu binafsi yanaaendana na malengo ya kazi ninayofanya. Ili nisifanya kazi kwa mazoea bila mwelekeo. Harua ya tatu ni kugawanya malengo makubwa kuwa malengo madogo ya kila mwezi kwa mfano. Kama ni mradi mkubwa wa miezi sita. Siweki wote kwenye mwezi mmoja. Badala yake najiuliza ni simu gani ya mradi huk naeza kukamilisha mwezi huu. Hio hufanya nisiwe na presha kubwa na hunipa hisia maendeleo kila napo kamilisha hatua mmoja. Pia inahakikisha malengo yangu ni ya yanayopimika na ya kweli. Badala ya kusema tu nitafanya kazi kwa BIDII najiambia kwa kuwa nitakamelisha ripoti nne kabla ya mwisho wa mwezi. Au nitaboresha ujuzi fulani kwa kujifunza mara mbili ya wiki. Malengo ya aina hii hunifanya nijue kuwa nijue kama nasonga mbele au la. Jambo lingine muhimu ni kueka vipaumbele. Si kila lengo lina uzito kubwa. Huwa najuuliza lengo lipi lina athari kubwa zaidi kwenye kazi yangu. Hapo ndipo naeza kuweka lengo, naweza weka nguvu nyingi kwa hilo lengo. Hii hunisaidia kuepuka kuchanganyikiwa au kuchoka kujaribu kufanya kila kitu kwa kati mmoja. Aidha, huwacha nafasi ya kubadilika maisha na kazi si vitu vilivyo kamili. Kuna dharura mabadiliko ya ratiba au changamato zisizo tarajiwa. Kwa hiyo huwa siweki malengo yangu kwa mtazamo mgumu sana. Hujifunza kujirekebisha bila kujilaumu sana. Pale mambo yanapobadilika. Mwisho kabisa mimi hujikagua katikati ya mwezi. Huangalia kama niko kwene msari sahii au kama nahitaji kuongeza bidii au kubadilisha mkakati. Kufanya hivyo hunisaidia nisije nikashutuka mwisho wa mwezi na kugundua kuwa hakuna nilichokikamilisha. Malengo huwa ni muhimu sana ya mwezi kuyaweka kazini kwa sababu inanisaidia kutathmini, kuweka mipango ya kweli, kuweka vipaumbele, jambo ambalo natukaliwe kwa kipaumbele na pia hunipa nidhamu katika miradi yangu ya huo mwezi. Nikijipa nafasii ya kujifunza na kukua.

Kinyoaji, nachopenda kunyuwa asubuhi ni kile, kinachonipa mwanzoni mwema wa siku, kunipa nguvu na kunifanya nijisikie hai, kisaikolojia au kimwili. Kwa kweli asubuhi ni wakati muwimu sana wa mwili na akili ni kama kuchagua njia kueka mizani ya siku mzima. Kwanza, habisa napenda kunyua chai ya kijani, hau chai ya kawaida yenye nguvu kidogo. Chai unipa isia ya utulivu na kuwamusha akili pole pole. Napenda jinsi yarufu yake ya uvutio inavyo, nifanya nitambue hasubui na kuwanza kuzingatia malengo ya siku. Chai ni nzuri kusababu si tu inachangia kwamsha akili bali pia niburudani kwa mdomo na macho kabla ya kazi au usuguli ya siku kuanza. Maramingi napenda kuongeza kipande kidogo cha limau au wasali kidogo, jambu linongeza ladha na hata kuongeza kinga ya mwili kidogo. Mara nyingine napenda kunyua maji enye limau hama maji ya matunda mepesi. Hii ni kinyuaji kinachonipa hafya zaidi ya subuwi Utua kikomo cha unyevu umwilini, usafisha viowevu mwilini baada ya kulala na uchangia kwamsha mfumo wa mengenyo wa chakula Nikipata maji haya ya limau huwa naisiya kusafisha na tayari kuanza siku ni raisi hauna sukari mingi na unipa nguvu bila kuleta uzito tumboni Kwa siku zenye shuguli nyingi sana na napoitaji kwamuka mara Kwamuka haraka na kuwa makini napenda kunya kahawa ya kawaida hawa espresso kidogo kahawa unisaidia kwamuka haraka na kunipa motisha Hata hivyo, spendi kunya kahawa nyingi asubui sana Kwa sababu, uweza kunifanya nihisi kichefu-chefu au mkazo wa moyo kawaida kikombe kimoja cha kahawa chenye nguvu ya wastani kikiwa kimechanganyo na maji hau maziwa unipahisiya ya furaha na uhaye. Wakati mwingine napenda kunyua juisi ya matunda asili kawa machungwa, embe au papaye. Juisi hizi ni situ zinazotua latha nzuri bali pia utua vitamini na pinishati ambazo mwili inaitaji mwanzoni mwasiku. Hizi nzuri zaidi pale napoitaji kitu kitamu lakini chenye hafya. Kwa jumla, kinyuaji nachopenda asubui ni kile kinachochanganya hafya latha na nguvu ya kwanza siku. Spendi vitu vizito vinye sukari nyingi hau chenye mafta mengi asubui kwa sababu na penda mwili na akili yangu ziwe tayari, huru na hai kwa shuguli ya siku mzima.

Kwanza kabisa natumia simu sana katika kuffanya mambu yangu ya kila siku kwa sababu simu ni kifaa cha mawasiliano tu bali ni chombo cha kazi kujifunza kupanga maisha na hata kupumzika hata hivyo na uwa na jaribu kuitumia kwa uyano ili isinimeze kabisa. Muda ambao uanatumia sana siku ni mchana tu uanatumia simu masaya machache Lakini mno uanatumia sana nishaa Nikisha atoka kazini Programu ambazo huwa napena kuangalia zaidi sana ni kama Nazozitumia sana kwenye simu ni kama vile WhatsApp, kuweza YouTube, Instagram vitu kama vile Ili kweza kufanya mambo tofauti tofauti simu yangu ya kwanza naikumbuka, japo iliweza kuharibika kitambo, kitambo sana. So, simu huwa naitumia kwanza kwa mawasiliano, manake hii ndio kazi yake ya msingi na niya muhimu zaidi. Kila siku mimi hutumia simu kupigia simu, kutuma na kuweza kupokea ujumbe, kupitia WhatsApp na kusalimiana na marafiki na watu wakikazi. Simu unifanya nijiskie karibu na simu hunifanya nijisikie karibu na watu muhimu maishani mwangu hata kama tuko mbali kijografia Nadhamini sana mawasiliano ya moja kwa moja hasa ujumbo unaoleta faraja tarifa muhimu au kupanga mambo ya pamoja Pia mimi huwa naeza kutumia simu kwa kazi na kujifunza na pitia barua pepe na tafuta tarifa mtandaoni na soma makala na wakati mwingine natumia programu za kujifunza ujuzi mpya. Simu hunirahisha kupata marifa kwa haraka hasa na kuhitaji jibu la jambo fulani na ninapotaka kujifunza kitu kipya bila kukaa kwenye kompyuta. Pia utumia kalenda ya simu kupanga mikutano atiba na kukumbushwa mambo muhimu. Simu pia na tumia kama chombo muhimu cha kupata habari hutumia Naweza kuitumia kufuatilia habari za kitaifa ama ya kimataifa, habari za afya, habari za uchumi na maswala ya kijamii. Hata hivyo nachunguza vyanzo vina vyamini nafuatilia katika vyanzo vinavyo aminika na kujaribu kutuzama sana kwenye abari hasa hili kulinda afya yangu wa ki kili. Najifunza ku chuja taarifa na kuchukua kile kilicho muhimu tu. Pia natumia simu yangu kwa burudani na mapumziko. Hapo ndipo napo tazama video fupi, kusikiliza mziki, au kuangalia vipindi vinavyonipendeza. Burudani hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu, lakini ninahitaji kuweka mipaka ili nisitumie muda mwingi kila siku. Nikiona simu inaanza kunivuta sana uweka chini na kufanya kitu kingine kama kusoma au kutembea kidogo. Simu yangu pia unisaidia katika maisha kila siku kwa vitendo. Unaitumia kwa malipo, kwa kulipa, kwa kulipa watu, kuangalia raman na ninapotaka kuenda sehemu nisizo, nisizo zizoya, kuweka kumbukumu ndogo ndogo kama noti au ata kufuatilia afya yangu, kupitia programu za atuwa za au mazoezi. Haya yote hunifanya maisha yangu yawe yenye ya raisi Nimekua nikijitahidi sana katika nithamu ya matumizi ya simu Sipendi sana kuitumia asubui mapema kabla sijaanza siku yangu na pia ujaribu kueka mbali kabla ya kulala ili nipate usingizi mzuri Naamini simu ni chombo cha kutusaidia na si cha kututawala Nachotumika kama msaidizi katika maish yangu mda ambao mzuri wa kuzima simu ni masaa sane ya usiku unapo enda kulala na uneweka simu mbali.

Ninapenda nguo zilizo rahisi, nadhifu, na zenye kunifanya nijisikie huru na kujiamini, badala ya kuvaa kwa ajili ya kuonyesha tu. Mtazamo wangu, kwa mavazi, unatokana sana na faraja, mazingira, na tukio linalohudhuria. Kwanza kabisa napenda nguo za kawaida kwa matumizi ya kila siku. Hizi ni kama suruali za kitambaa au jeans zisizongumu, tishiti au shati nyepesi au viatu vya kustarehesha kama sneakers au vipali vipalipali haina hii ya mavazi hunifanya nijisikie huru kusogea, kufanya kazi au kutembea bila usumbufu sipendi nguo zinazonibana sana, au zinazohitaji kujirekebisha kila wakati Napenda nguo safi na zenye rangi tulivu Rangi kama vile nyeusi, blue, kijivu, kahawa au rangi ya asili hunivutia zaidi. Kwa sababu si rahisi kuchanganya changanya na kutoa taswila ya utulivu na umakini. Sipingi rangi kali kabisa. Lakini, huzivaa kwa utahadhari na kulingana na hali ya tukio Rangi zenye rangi kali kali nazipenda ninazo lakini si mingi sana na nazivaa katika maybe matukio makubwa na napenda liwe ni nguo lenye rangi moja tu ili niweze ku nisiweze kuwa na utatanishi wakati ninapoivaa na viatu ama virembesho. Pili, napenda mazingira ya kazi ambayo matukio yanayohitaji heshima, napenda mavazi ya nadhifu, napenda mavazi nadhifu, ninapoenda kwenye matukio au mazingira yanayohitaji heshima. Hii iniweza kuwa shati safi, suruali iliyopigwa pasi vizuri au, vazi linaloonyesha umakini na heshima bila kuwa la kupindukia. Naamini kuvaa vizuri, kuna hatari, pia jinsi mtu anavyojisikia ndani, kunajenga, kujiamini, na nidhamu. Ninadhamini, ninadhamini sana ubora kuliko wingi. Napenda kuwa na nguo chache lakini zinazodumu, na zilizoshonwa vizuri, na nizinazohisi vizuri kwenye mwili. Si mtu wa kufuata mitindo mipya kila wakati napendielea mtindo unaodumu na unaolingana na utu wangu. Ninapokuwa nyumbani au ninapotaka kustarehe napenda nguo laini au nyepesi. Kama tracksuti, shati pana, au nguo zinazoruhusu mwili kupumua. Hapa, faraja ndio kipaumbele kabisa kikubwa kuliko muonekane wakati ninapokuwa kwa nyumba. Sina ile haja sana ya kuvaa nguo zenye hubana mwili. Hivo basi napenda nguo zenye pana zenye za kutulia kwenye nyumba.